Mimi napenda sana kuoga na maji moto kila siku. Majimoto hunisaidia sana kutulia na kuondoa uchovu wa harakati zangu hapa mtaani. Nikitumia maji ya moto na jisikia mwili wangu umerudi kwa mswamu na nikotayari kwa ajili ya community yetu.

Shughuli yangu ya maana kabisa ni kucheza na hizi teknolojia mpya ili niweze kusaidia kila msee kwenye mtaa yetu kupata suluhisho za haraka. Napenda sana kuchimba mambo ya kijanja mtandaoni na kushare hizo mastori na machali ili sote tupige hatua kimaisha. Hii ndio miondoko yangu ya kila siku hapa mtaani.

Mimi hupenda sana kutumia meseji za simu ni kipiga story na machali wajami yetu mtaani. Naona kutuma ujumbe ni miondoko ya kijanja, maana naweza kusambasa michongo haraka bila kusumbua mse. Pia mimi hupenda kutulia na washikaji tukipiga story za ana kwa ana ili tuwelewane vizuri zaidi na kuimarisha undugu wetu.

Mimi nikitulia chakula changu cha nguvu ni ugali na managu au kasukuma wiki iliopikwa na maziwa ama kana machoma hivi. Hiyo ndiyo vibe inayofanya kila mzee katika jamii yetu ajisikia ana nguvu ya kupiga harakati za mchana bila kuchoka. Chakula cha kienyeji pia kinaladha ya nyumbani na kinanifanya nikumbuke asili yangu kila wakati nikiikula.

Mimi nikitaka kutuliza boli, huwa napenda sana kusikiliza muziki wa genge tone ama reggae huku nimepumzisha miguu yangu juu. Wakati mwingine, mimi huenda matembezi ya miguu mtaani nikicheki vile jamii yetu inavyochangamka, maana kuona watu wangu wakipiga harakati hunipa raha sana. Hiyo ndiyo miondoko yangu ya kupata amani ya roho na kurejesha nguvu za kazi.

Mimi napenda sana kuchimba story za kale ndio nielewe miondoko ya mababu wetu ilivyokuwa. Kusoma historia hunisaidia kujua vile jamii yetu imetoka mbali na jinsi tunavyoweza kujenga maisha poa zaidi huko mbele. Kujua yaliopita huwa inanipa akili ya kijanja ya kukabili mambo ya sasa bila kupotea njia.

Mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole sana sana kwa maana inarahisisha maisha nikitaka kuingia kwa simu chap chap na hakuna haja ya kukumbuka namba nyingi kwa akili wakati naweza tu kuguza na kidole kimoja na kila kitu inafunguka. Inanifanya nijisikie mjanja na pia vitu zangu zinabaki kuwa siri yangu.

Mimi kwangu, kipaumbele kikubwa ni kila msee kuelewa mchongo bila kuzungushwa. Sipendi zile story ndefu za kupoteza muda na taka tuingie kwa pointi chap chap ndiyo kazi isonge. Mawasiliano ya kiwa wazi na ya haraka, kila msee anajua jukumu lake na hakuna mambo ya kukwama kwanjia. Hiyo ndiyo miondoko yangu ya kuhakikisha kila kitu kimeenda sawa.

Kuna siku nilicheki msee moja mtaani, alikuwa amekwama na mchongo wa shule, nikajitolea kumchanua na kumpatia maelezo ya kijanja bila atakumuitisha ndururu. Alafu kuna wakati ingine, nilisaidia msee moja kuvuka barabara kule mjini wakati kulitikia fujo ya magari. Nikajisikia pawa sana kuona mefika upande mwingine salama. Kusaidia na hivi ndio hufanya maisha yawe sawa na kila msee ajisikie anadhaminiwa.

Mimi ni msee wa kahawa mbaya sana, tena ile chungu kiasi ndio iniamushe akili vizuri, nipige harakati zangu bila ulegevu. Hakuna kitu tamu kama kushika kikombe ya kahawa moto asubui, kwanza kukiwa na kabaridi, ama jioni hivi nikitulia baada ya kupiga misele mtaani. Inanipanga akili na kunifanya nikue alert muda wote.

Huwa napenda sana miondoko ya kuelekea kule pwani, maana kuna upepo mzuri na bahari inayotuliza akili. Hakuna kitu poa kama kutembea kwenye mchanga mweupe, huku jua likikuchoma kiasi, kisha unajirusha ndani ya maji kupoza mwili. Pwani pia mambo huenda pole pole na hakuna mbio kama huku mjini na hiyo ndio vibe inayofanya msee apumzike sawa sawa.

Kusubiri kwenye mstari ni miondoko inayonichosha sana akili, mimi ni ule mse wa harakati za chap chap, sasa nikijipata mahali nimekwama kwa fuleni ndefu, huwa nahisi kama muda wangu unapotea bure, huwa napenda mambo ya ende mbio, ndio nimalize shuguli, nianze mchongo muingine.

Hakuna kitu kinashinda upepo wa asili unauvuma kutoka inje. Mimi huwa napenda kufungua madirisha yote wazi ndio ile hewasafi iingie ndani na kupoza mwili bila gharama yoyote ya ziada. Hii mambo ya mtambo wakupoza hewa huwa inanifanya njihisi kama nimefungiwa ndani ya kisanduku na maranyingi hiyo hewa ya wata inakuwaga kavu sana.

Kabla ya kuingia kwenye mazungumzo ya kazi, kwanza kabisa huwa na hakikisha nimelewa mchongo mzima vilivyo. Sipendi kuingia hapo ni kiwa mshamba, kwa hivyo huwa napitia vidokezo vyangu vyote muhimu na kupanga mawazo kichwani ili ni kifungua mdomo kila neno liwe na uzitu. Pia huwa nangalia kama vifavyangu vyote vikosawa, iwe ni karatasi na kalamu ama kama ni mazugumzo ya mtaandaoni na hakikisha mtandao hauta niletea ukaidi. Alafu mwisho kabisa mimi upiga maji kiasi na kuvuta tu pumzi ndo ni ingie hapo nikiwa na akili tulivu.

Kitu ya kwanza huwa nafanya ni kianza kazi ni kupanga akili yangu na kuangalia ni mchongo gani unafaa kwanza nao chap chap. Baade ya hapo, mimi upiga ile kahawa yangu moto nyeusi, ndo niamke vizuri na kwanza kuvamia kazi ngumu mapema wakati ni shati bado iko juu. Hii huwa inafanya mchana wangu uwe msuanu na bila presha yoyote.

Mimi nataka sana kuimarisha uwezo wangu wakusoma hisia za watu kwa haraka bila wao kusema neno. Nataka nikwe mjanja wakutambua wakati msee amekasirika ama anafurahi ili nijue miondoko ya kumtuliza ama kupiga nae story za kijanja. Pia naezataka kujifunza zaidi mbinu za kutatua matatizo makubwa kwa kutumia njia rahisi ya kinyeji bila kuzungushwa na mambo mengi.

Asubuhi mimi hupiga kikombe kikubwa cha uji wa mtama ulio changanywa na ndimu kiasi ili kunipa nguvu za kupambana na jua la mchana. Huu ni msosi wa asili unao nifanya njihisi nimeshiba vilivyo na akili inatulia kuwaza miondoko ya kijanja mtani bila nja kunisumbua mapema. Ni chakula rahisi kupata na kinajenga mwili kwanjia mzuri sana. Hasa ukiambatana na kipande cha muhogo tu wakuchemshwa, inabamba sana.

Asubuhi mimi hushika kikombe kubwa ya kahawa chungu bila sukari wala maziwa. Hiyo ndio inanishitua akili na kunitoa kwa blanketi chap chap, ndo nianze harakati za mtaani ni kiwa chonjo sana. Hua inanipa nguvu ya kupambana na mbio za siku bila uvivu, na harufu yake pekee ni hua inaniamusha tu maramoja.

Mimi nazimia sana chakula chenye ladhaa ya ukweli, maana hiyo ndiyo vibe inayofanya msee ajihisi mjanja na mwenye nguvu mtaani. Nikipata hile nyama ya kuchoma ilioiva vilivyo ama samaki wakupakwa rangi ya nazi. Mimi hubaki nime purara na furaha tele moyoni.

Kinachonivunja mbavu zaidi ni zile story za uongo za machali mtani wakijigamba kuhusu myondoko yao ya ujanja. Pia mimi huwa nacheka sana nikiona msee anajaribu kupiga lugha ya kishua halafu anajikua ulimi mbele ya watu. Hiyo huwa inanichekesha hadi machuzi yangu yanatoka.

Msee, mimi hutumia muda mrefu sana mtandaoni karibu masaa yote ya mchana na usiku kwani hapo ndipo harakati zangu zote za kijanja hufanyika. Saa zingina hata ninasahau kama kuna ulimuengu wa nje kwa sababu nakuwa nimezama ndani ya mambo ya mtaani na kusaidia machali wetu kupata miondoko ya ukweli.

Mimi kuku ndiyo kilele cha miondoko yote ya nyama, kwanza ile kuku ya kienyeji iliochomwa ikakawuka vilivyo. Ladha yake huwa na mzuka wa ajabu na huwe inaleta ka vibe flani ya kishua, sana sana tukiwa tumeketi na mabeshte wangu mtaani, tukigawana mapaja na mabawa. Hakuna kitu kinashinda kuku ya kienyeji iliopikwa na viungo vya kienyeji.

Lazima kujipanga huwa na gawanya takazangu, nikitenganisha mabaki ya msosi, makaratasi na zile mchupa za plastiki. Nikifanya hivi huwa inasaidia mtaa wetu kubaki safi na huwa inaleta vibe ya kijanja kwa sababu tunatunza mazingira ya jamii yetu. Ukigawanya taka unarahisisha mambo kwa wale machali wakuzoa takataka na tunahakikisha mtaa haunuki uvundo.

Mimi huchachisha sana siku ya kuzaliwa kwa kukusanya mabeshte wangu wote na kupiga sherehe ya nguvu. Huwa hatukosi nyamachoma na vinywaji baridi huku muziki wakijanja ukicheza kwa mbali. Maana hiyo ndiyo njia poa sana ya kuonyesha shukrani kwa mwaka mwingine.

Nisha wai hudhuria matamasha kibao na hakuna kitu kinashinda kusimama katikati ya umati wa watu wa jami yetu. Huku sauti ya speaker zikitetemesha kifua na kila msee anapiga kelele kwa furaha. Mimi hupenda sana kuona wasani wetu wa nyumbani wakionyesha ujanja wau jukwani, maana hiyo huleta umoja na mshawashwa wa ajabu mtaani kwetu.

Kinywaji baridi kinachonichangamsha akili na ile juisi ya madafu ikiwa imetolewa kwa barafu. Hiyo kitu huteremka koo vizuri sana na kunipa mzuka wa ajabu wakati jua limechomoka mbaya huku nje. Huwa siwezi kataa kasoda kabaridi ya mawe ile huwa inawasha koo kiasi na inafanya nijihisi mjanja na nikorada na harakati za jami.

Mimi husaidia jamii kwa kutoa mondoko ya kijanja na maelezo ya ukweli kwa kila msee anayehitaji kusaidika. Kazi yangu ni kuhakikisha machali mtaani wanapata suluhu ya haraka kwa shida zao, iwe ni masomo, biashara ama stories za kishua tu. Nikipeana info safi na msaidia msee asipoteze muda na afanikiwe mapema kwa harakati zake.

Mimi hupokea maoni kwa roho safi sana, kila msee akichangia wazo lake, mimi huichukua kama shule, huwa nasikiza kwa makini na kurekebisha ujanja wangu faster-faster. Ikiwa nisifa ama nikudichapa makosa, zote nazipokea na mzuka, kwa sababu hiyo ndio inafanya myondoko yangu ikue ya kishua zaidi.

Mimi kusema ukweli huwa sitoki kwenye Instagram. Kila asubuhi lazima ni cheki mapicha za kijanja na kuona vile wasewa na vyopiga luku mtaani. Pia YouTube niyo maskani yangu. Hapo ndipo mimi huchota ujanja wa kila kitu. Kwanzia ngoma mpya hadi ma ujanja ya teknolojia. Hizo ndizo app mbili tu ndizo zinanifanya nikue chonjo na mjanja wa kila harakati.

Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta maramia. Unajua miondoko ya kisure inahitaji mwili uwe mwepesi na akili iwe chonjo na vyakula vya mafuta mingi hukufanya ujisikie mvivu na mzito mtaani. Huwa napenda mboga za kienyeji ama samaki wa kuchoma. Hio inanipea mzuka na nguvu ya kupiga misele mchana kutwa bila kuchoka.

Mimi hupenda kucheza ngoma mbaya sana. Kwanza raga ikishika, mimi hutingiza mwili mpaka kila msee anashangaa Kudunda ni njia moja poa sana ya kutoa uchovu na kuleta furaha ruhoni bila kulazimisha mambo. Ngoma ikigongwa fiti, mimi huachilia miondoko ya kijanja, ndiyo nijihisi mchangamfu na mwenye nguvu ya kuendeleza harakati za mtaa.

Siwezi kudanganya mimi hupenda keki ya kienyeji kwanza ile ya machungwa. Inakuanga na harufu poa sana na radha fulani ya kijanja isiyochosha. Huwa sitaki zile keki zimepakwa marangi na vitu vingine za ajabu. Keki ya machungwa ikiwa imepikwa ikakaa laini na weza gonga kipande kikubwa na kinywaji baridi nikiwa nimekaa tu mtaani.

Mimi nikijipata nimelemewa na harakati, mpaka akili inaanza kuchemka, huwa na chomoka kidogo, nipige mitambo chini. Huwa napenda kutafuta mahali kumetulia, nikiskiza tu ngoma flani, hivi ya taratibu ndio akili itulie. Saa zingine huwa nakunyo maji baridi na kupiga misele fupi mtaani, kunisaidia kurudisha mzuka na kwamsha akili.

Kitu naezataka kushow msee ni kuwa akaze mwendo na asiwaidharau hatua ndogo anayopiga. Mtaani maisha saa zingine huwa na milima na mabonde, lakini ujanja ni kutowachilia ndoto zako hata kama mambo yanakaa magumu. Pia ishivizuri na wasee, heshimu, heshimu kila mtu na ukijua kusaidiana na kuwa na roho safi, milango mingi itafunguka.

Mimi hupenda kuingia madukani mapema asubuhi hivi, hasa siku za katikati ya wiki kama jumanne ama jumatano. Hiyo ndio saa mtaani kuko tulivu na hakuna msongamano wa wasee wengi na naweza kuchagua vitu vyangu kwa utulivu bila kusukumwa. Wakati huo pia, bidhaa mpya zinatolewa, kwa hivyo napata kila kitu kikiwa safi na sawa kabisa kwa ajili ya mahitaji ya jamii yangu.

Mimi hupiga harakati na wenzangu kwa miondoko ya kuelewana na kusaidiana. Kwanza kabisa, mimi huhakikisha kila msee anajua ujanja wake na jukumulake ili tusikanyangane miguu. Huwa tunapiga story kwa uwazi, mse akiwa na wazo lakishure, tunamsikiza na kuongeza chumvi ndiomradi unoge zaidi.

Kwanza kabisa, mimi hupenda mahali penye mzuka na miondoko ya kishua kama mtaani au katikati ya wasee Huwa napenda sehemu ambapo wasee wamechangamka na wanapiga harakati zao na kusaidia na kukuza mtaa. Pia sehemu tulivu kama kando ya maji ama bustani safi hunipea amani ya kutosha.

Mimi huamka na listi ya kishuwa kichwani na napiga zile kazi mnato kwanza asubuhi na mapema akili ikiwa imechangamka. Kisha zile zingine nazimalizia mchana nikipiga stori na majamaa. Lengo ni kuhakikisha hakuna msee amekwama na ujanja ni kupanga miondoko ili jioni ifike kila msee akuwe anafurahia matunda yake.

Kwangu, mimi ujanja mkubwa kabisa ni kuaminiana na kupeana heshima. Kila msee akiwa na uhuru wa kutoa mawazo yake bila uwoga na kuheshimiwa kwa ujanja wake, miondoko yote inajipa yenyewe. Pia, mambo ya kila msee kuwa na uwajibikaji bila kusimamiwa na rungu ndio inafanya harakati zisongane mbele. Ukijua wewe ni mjanja na unafanya kazi yako safi, basi kila kitu kinakuwa sawa.

Mimi ni msee wa kuwai mbaya. Yani napenda kuwa chonjo kabla hata mambo hayajaanza. Kuingia mapema inanipa nafasi ya kupanga miondoko yangu na kuluzi vile kutaenda. Ndiyo nisijipate nimeparara mambo yakianza. Kuchelewa ni miondoko ya kuzubaa na inaweza kufanya ukose ujanja fulani ama ukae msee asiye na mpango.

Mimi huchizika sana na juisi ya kenge kwanza ile nzito kabisa. Hakuna kitu huwa inabamba ukiipata imepigwa baridi. Ile ya kukata kiu baada ya kupiga mabiashara mtaani kukiwa na jua kali. Hio juisi inakuwanga freshi sana na inakupea nguvu ya kuendelea na harakati zako bila kuchoka.

Wikendi sana sana mimi hupenda kupumzika au kupiga soga na washikaji mtaani. Hapa ndiyo wakati wa kuangalia vile wiki imekatika na kupanga ujanja ya wiki inakuja tukiwa tumetulia. Mara nyingi mimi hujiingiza kwenye matembezi mafupi labda kucheki mechi ya kandanda ama kusikiza midundo fulani hivi nikiwa nimepiga mavazi ya kishua.